Unasherehekea sikuku vipi sikuku msimu wa krismasi uliopita nilisherehekea kwakwenda kuona familia yetu ambao hatuishi pamoja na wao pia tulieka kusherehekea sikuku hiyo naam.

Unapenda kucheza mchezo gani? Mi napenda kucheza mchezo wa mpira wa kikapu, almarufu, basketball. Naam huo ni mchezo ambao mimi ninapenda zaidi kwa michezo yote. Mchezo wa kikapo, napenda ambavyo tunaweza kukimbia kwa uwanja, unaweza kuruka na uweze kuingiza mpira katika kikapu hicho.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Naam, nase ulimi wangu unapenda vyakula. Na kwa hivyo nikeza kapata nafasi ya kujaribu chakula kipya naam nita nitakijaribu. Kwa hivyo naam, ninapenda kujaribu vyakula vipya.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Aha, ninaweza sema tukio ambalo ni la muhimu kabisa ama tukio ambalo sitawai sahau ni siku ambayo nilihitimu katika chuo kikuu na nikaweza kugraduate naam kwa hivi iyo ndo siku ya muhimu kabisa kwa maisha yangu.